Ndiyo, mimi napenda kupika sana. Kwanza napenda kujipikia ugali na nyama wakati niko na wakati ambao sina kijambo la kufanya, huwa napika chakula changu na cha familia yangu ambao tunakula pamoja. Ni kitamu sana kwani mamangu mzazi ndiye aliyenifunza kupika. Najifurahia kupika mpaka wa leo kwa sababu siwezi lala njaa kama niko na kitu kinaweza pikwa na kukuliwa na watu. Shukran stana.

Sera ya kabuni ni nayiona muhimu zaidi sana ni sera ambayo. Kila mtu apewe nafasi ya kuongea kile kiko kwa roho yake na kusema vile angependa kuwa anafana mambo yake bila kufana uzalishanji wa kabuni kuwa chini. Sera muhimu ni mtu kulipwa kuligana na kazi yake ile amefana kwani watu wengine huwa wanaumiza ama kulalia wengine kwenye kazi. Kwa hivyo ni muimu kila mtu alipwe kuligana na ile kazi ameifana. Asante.